Kulingana na mimi ujuzi wa teknologia asa mtandaoni ndio ujuzu ya mbao na witaji kuhi marisha kwa sababu dunye ya sasa mbao tunayendele ama tunayenda hapombeleni inataka teknologia ya juu ambaye imeweza ikawekwa kwenye kitengo kikubwa kwa sababu sasa ivi tuko teknologia.

Jukumu nalopenda kazini ni jukumu lakuweza kusaidia hau kufunza wafanyikazi wapya kule kazini hilo ndo jukumu mimi nalipenda sana kwa mno nana furaya kufanya kazi ilo kwa sababu nina ujuzi ule wakufanya mtu aelewe kazi ya apaswa wa kuli fanya kivipi ama kumaliza kazi vipi.

Mimi kwa mara mingi simu yangu naetumia kufanya kazi ya mitandaoni, kule mitandaoni. Kwa sababu simu yangu inawezo ya kufanya kazi mitandaoni na kuweza kunipa hela ya kuweza kujimudu. Simu yangu pia naitumia sana sana kupiga simu au kuzungumza na wengine.

Mimi uchekeshwa na vitu vingi lakini kitu ambato kina nifanga nicheke ni kupata yule mtu ana vichekesho anaweza kunichekesha niposa utapata pia mimi nimecheka mbaka ukangalia meno zangu zile za mwisho mimi nikipata mtu ambaye anajua kuchekesha mimi ni tacheka.

Somo la sayansi ambalo nalipenda ni teknologia, ni somo la sayansi ambalo linahusiana na teknologia ya dawa au matibabu. Hivo basi mimi napenda hilo somo kwa sababu linasaidia binadamu, kuweza kusaidika kwa magonjwa na matibabu na mengineyo.

Naam, mimi ni mkulima, nimewahi kulima na hata leo nimelima kwa sababu ukulima kwangu ni mazoea na ni kitu nimezoea tangia jadi. Nimekuwa nikilima hivi leo kwa sababu pia mimi ni mkulima, mimi ni mkulima ambayo napanda vitu mbalimbali kama mboga mahindi na vinginevyo.

Mimi na pendelea pahali pakimya kwa sababu pahali pakimya naweza kujiburudisha peke yangu nikafanya kazi yangu peke yangu bila kusumbuliwa na mtu yeyote pia pahali pakimia inanipa amani wakichwa ni mwangu nikitoka kazini na hitaji pahali pakimia siyo pahali pa kelele.